Mahali pa likizo ambapo nimeota kuenda mara nyingi ni kule Dubai. Kule Dubai, ningepena kuona tu huo mji wa Dubai. Nione milima, nione mijini vile ambavyo kumejengwa, hayo majumba. Na mtu ambaye ningependa kusafiri nae ni rafiki yangu wa dhati ambaye pia naweza kumuita mpenzi wangu. Ningependa kutembea naye na ningependa kutembea mengi bali si kupumzika.

Majira ninayo penda zaidi ni kiangazi. Huwa napenda majira ya kiangazi zaidi kwa sababu katika majira haya ndiyo wakati wa mavunaji. Wakati huu huwa tunavuna. Huwa tunavuna mimea tofauti tofauti ambayo imekuwa ikimea huwa tunavuna mahindi. Huwa napenda hii msimu kwa sababu wakati huu tunavuna mahindi sana na huwa tunachoma, tunawala mahindi mengi. Kwa hivyo Kwa hivyo, napenda mazingira haya kwa sababu ya hayo maindi na pia, hali ya hewa huwa ni nzuri liche ya kuwa na jua jingi Hali ya hewa iko poa.

Avimbo zangu huwa navisasisha mara tuu ninapo vitumia. Yani wakati ambapo nimemailiza kupika, wakati ambapo zimekaa, wakati nimemailiza kupika huwa na visafisha. Na pia mara mbili kwa wiki hadi kama sijapika naweza tena kuzisafisha ili kuhakikisha kuwa ni visafi kila wakati.

Katika kuhakikisha au kuboresha michakato ya kazi, huwanahakikisha kuwa kazi imefanywa bora, yaani imefanywa kwa wakati ufaao, kazi imefanywa kwa mpango na utaratibu ambao unaofa, na pia kuna ushirikiano katika kazini, yaani watu wanaweza kuishi vizuri mazingira ya kazi yamo sawa na ambayo kila mtu anaweza kujivunia.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo wa kuongea au kuzungumza na wale ambao hawana uwezo wa kusikia, yaani ambao awawezi kusikia, yaani ningependa kuboresha kujua jinsi ya kuongea nao, yaani sign language, na pia ningependa kuboresha ujuzi wangu wa kusuka nywele iwe bora kabisa, na pia ningependa pia kuboresha masomo yangu.

Mara nyingi, mimi upendelea sana t-shati kwa sababu kuvalia t-shati huwa ni raisi sana, yani huwa inahisi kuwa jepesi au nyepesi kuliko shati. Na pia kwa kuvalia t-shati inangiliana na nguo nyingi kama sketi, inangiliana na nguo kaptura, inangiliana na nguo yoyote. Bali katika shati unavaa kama mtu ambayo anenda kazini yaani official peke yake na inaingiliana na nguu chache.

Uwa natumia kompyuta kwa vitu kadhaa kama kukoding yaani kufanya kazi ya koding napia natumia kompyuta katika kustore files zangu Yaani kompyuta ina storage nyingish storage kubwa sana kuliko simu kwa hivyo matumizi zaidi ya kompyuta uwa naitumia kueka documents zangu ambazo ni za kazini na ambazo ni za shuleni.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni ugali kwa mayai au ugali kwa sosi. Kwa sababu hizi uwezumipiko kwa hali ya juu na ni chakula ambacho kina manufa mbengi sana kwenye mwili. Kwanza kwa proteini uwa inaongeza misuli na pia ina mpa mtu kuweza kuwa mkubwa, yani kuongeza kilo.

Napendelea chakula chenye ladha ya pilau kwa sababu iyo harufu hunifraisha sana. Hiyo ndiyo maana hua napenda wali sana na wali ambapo nao naoupenda ni wali wa ambao unaviungo kama pilau masala ambayo pia iko na nyama na inaladha mzuri.

Lugha mbayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa Kifaransa ni lugha mzuri na pia ni lugha mbayo inapendeza sana unapo isikiza Ninapo isikiza huwa natamani sana nami ningejua kuzungumuza kifaransa Kifaransa ni luga mzuri na bado atakama nitatanishi bado ni lugha mbayo naipendelea sana kujua.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu, huwa naweka pesa au kuhifadhi pesa zangu ndani ya simu. Kwa hivyo, kila kitu ambacho ninachonunua, huwa natuma hela kupitia kwa simu kwenye apu ambayo naweza kuita Mpesa. Mpesa, hapo ndipo natumia ili kutuma pesa katika njia mingi, inaweza kuwa nalipa na Mpesa, nawezatumia njia ya pochi la biashara kwa njia tofauti tofauti.

Kwangu binafsi, hakuna mchezo wa olimbiki ninao upenda, kwa sababu mimi si faini wa mchezo, iwe mchezo ya olimbiki, iwe mchezo ya ina yoyote, iwe mchezo ya miguu kwangu mimi si fani wa mchezo wowote. Kwa hivyo, uwa sipendi mchezo ya olimbiki.

Wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui sana, wakati wa usiku wa manane, wakati ninapo amka asubui kabisa na kuoga na kufanya vitu vyangu vingine, ndiyo wakati ambapo naweza kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa mfano, kitu kama kusoma ngependa au kusoma asubui, ndiyo bora kwangu, kwa sababuu naweza kuelewa vizuri na mawazo mengi huwa yamekua ya menitoka asubui.

Wakati wa msongo wa kazi huwa na hakikisha au huwa nafanya juu chini kuhakikisha kuwa kazi yote imekamilika licha ya shinikizo la kazi huwa na hakikisha kuwa kazi imefanya poa kwa utaratibu na pia bila kukosea mahali.

Mahali ninapo ishi ni mjini Nairobi karibu na shule ambayo inaitwa Kenyatta University. Hapo karibu na shule nilikuja kwa sababu ya masomo. Kwa hivyo naishi karibu na nje. Hapo karibu na shule na maeneo haya na mazingira yake yamo katika hali ya juu. Na hewa hapa ni safi. Hakuna makelele. Na pia kuna maji mengi. Hamna shida ya maji. Na usalama uko katika hali ya juu sana na mazingira yamo tu sawa na masafi.

Kinywaji changu ni nacho kinywa zaidi ni kahawa. Wakati ni napo kunywa kahawa huwa ninahisi akili imepumzika na ninahisi uchovu umenitoka mwilini. Wakati ambapo ni napo pika kahawa na kunywa ni wakati wa asubuhi sana na pia jioni ninapo toka kazini au ninapo toka shuleni nikiwa na uchovu. Au huwa na kunywa kahawa wakati mwingi na siku hizi bila kunywa kahawa huwa ninahisi vibaya sana mwilini na nahisi kana kwamba siku siya kawaida.

Mfanya biashara bora zaidi katika maisha yangu ambaye nimeweza kumuona ni barobaro mmoja ambaye anabidii sana katika biashara yake na kila wakati kila siku au kila mwezi huwa akona mawazo mapya ya jinsi ambavyo ataweza kuinua na kufanikisha biashara yake na ananifunza kuwa biashara inahitaji nguvu, na inahitaji kujitolea, na pia inahitaji mtu ambaye ana moyo ambao hakuna kugive up, yaani hakuna kukata tamaa katika kazi au katika biashara.

Kwa hakika mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuamka asubuhi sana wakati kabla jua halijachomoza huwa napenda kuamka mapema sana kwa hivyo kama kuna mkutano au kuna kitu chochote mimi huwai wakati ambao unaofaa. Kama kuenda kazini tumeambiwa tuende wakati wa saa mbili asubuhi huwa naamka mapema sana kujitayarisha na saa mbili inapofika niko katika lango na nimeanza kazi yangu ofisini.

Filamu ninayoipenda ni filamu ya kikorea. Hiyo filamu ambayo inaongelelea kuhusu utajiri na pia tabaka tofauti tofauti katika maisha. Na hiyo filamu ni drama na ni drama ya kikorea. Mara ya kwanza niliona, niliona kwenye mtandao katika app ya tiktoki. Hapo niliweza kuona niliweza kuona mojawapo ya filamu hizo na nilipendezwa sana na pia ningependa kuiona tena na tena na kila saa.

Ndiyo, napenda maua sana, wakati mwingi huwa napenda maua ambayo yaitwa roses, ambayo ni ni rangi tofauti tofauti na manukato yake au vile ambavyo maua haya yanaponukia na bado yanapopendeza huwa yananifurahisha sana na hiyo ndiyo maana huwa napenda sana kununua na pia napenda kuieka katika nyumba yangu ili nyumba yangu iweze kupendeza.

Mboga ninazopenda kula wakati mwingi ni mboga aina ya kienyeji, hizi mboga zina manufaa mingi katika mwili manufaa tufauti tufauti kama inaweza kusaidia kukinga magonjwa kama kansa kwa sababu katika kula mboga hizi utaweza kuepuka kula mboga kama nyama kwa sababu nyama ina madhara mingi na inaeza kuleta magonjwa ambayo inaeza kuuwa. Kwa wakati mmoja.

Ndiyo mimi hugawanya taka zangu yaani katika katika taka zangu kuna mahali ambapo naeka taka za chakula na kuna mahali pa kuweka taka ambazo ni si za chakula bali ni vifaa vya plastiki. Kwa hivyo, naeza kujua ni gani ambayo italeta arufu kwenye nyumba na ni gani ambayo italeta. Kwa hivyo, huwa natupa taka taka karibu kila siku, lakini huwa nazigawanya ili iziweze kuonekana vibaya na kuleta arufu mbaya kwenye nyumba.

Kitendo amabacho nimewahifanya nimewahipata mwanamke mmoja aliye na watoto ambao wameketi kwenye barabara kule maneo ya ruiru hapo niliweza kumshika mkono na kumwambia kua hiyo asijaili yote yatakuwa salamu. Alafu baada ya kufanya hiyo niliweza kumpa au kumtolea kwenye mfuko shilingi mia mbili na kaweza kumbariki nayo kwa kuwa hiyo ndiyo peke yake niliokuwa nayo nilipo toka huko hali kama haikuwa kubwa nilweza kufurahi sana kwa sababu nilweza kuchangia zaidi nilweza kuchangia katika katika kukua kwa uso wake na kukua bora na pia nilweza kuchangia katika furaha yake.

Mafunzo ambayo ningetaka kupata kazini ni mafunzo ya kutia bidii. Yaani na pia mafunzo ya kuwa na tabia ya kujisimamia. Yaani tabia ambayo si ya kutegemea watu wengine, lazima wafanye jambo ili uweze kufanya. Yaani tabia ambayo inaweza, ambayo inaweza kusaidia uweze kujisimamia hadi wakati ambapo uko peke yako kazini unaweza kujisimamia wewe mwenyewe bila kutegemea watu wengine.

La hasha, wakati mwingi uwa situmi teknolojia ya sauti, uwa namini kuwa teknolojia ya sauti imetengenezewa kwa watu ambao hawana wako na shida ya kuona, yani ambao ni viziwi. Hawawezi kuona si vizuiwi yaani na manisha vipofu ambao hawana uwezo wa kuona ili iweze kuwasaidia kutumia simu ambayo si ya batari bali simu ambayo ni ya kidi.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la kuongoza. Huwa nina mazoea ya kuongoza, kuongoza watu ambao wanafanya kazi. Yaani katika uongozi, unaamini kuwa, katika uongozi kuna manufaa mingi zaidi, kuna manufaa kama kujifunza, yani kuwa na hiyo huo ubunifu. Na pia katika uongozi naweza kuwa na ile confidence na pia katika uongozi naweza kuwa na tabia ya kutokata tamaa wakati hadi wakati wa shida au wakati wataabu na pia naweza kujifunza kuiishi na watu na pia kuvumilia watu licha ya kuwa na tabia tofauti tofauti.

Wakati mwingi, mimi hupenda sana kusoma vitabu vya kisayansi. Vitabu vya kisayansi huwa vinanipa maarifa, aina tofauti tofauti na maarifa ambayo yanaweza kunisaidia pia katika masomo yangu kwa sababu mimi ni mwalimu wa sayansi. Na pia kwa sababu napenda sayansi sana, ndiyo maana napenda kusoma vitabu vya sayansi ambavyo vinaweza pia kuniongezea au kuniongeza ubunifu katika kazi yangu na pia ubunifu katika masomo yangu.

Ushauri ambayo ningependa kupa mtu mwingine ni kuwa aweze kua na hio tabia ya kujitegemea. Yani asiweze kungoja watu wengine ili aweze kufaulu maishani. Aweze kuangalia maisha yake kama yeye ndiye peke yake ambayo yuko katika maisha yake. Yaani asiangalie kando aseme labda mtu atakuja kumuokoa. Yaani aweze kuwa na tabia ya kujitegemea au kusema kuwa hakuna ambaye atakuja kumuokoa katika haya maisha. Hapo atafika mbali maishani na ndipo akipata mtu mwingine ambaye watasaidiana kama mpenzi au mchumba basi wataweza kuinuana pamoja bali si kutegemea mmoja kuinua mwingine.

Lahasha, mimi hupenda kuoga kwa maji baridi kwa sababu katika kuoga maji baridi huwa nahisi mwili umechangamka tena na uchovu unaisha haraka. Lakini katika kuoga maji moto huwa napata uchovu hautoki bali uchafu unatoka lakini hausi kama uchovu unatoka. Na kuoga majibaridi, najua ni ya muhimu sana kwa sababu pia inafanya mtu asiweze kuzeeka haraka Yani ngozi kuharibika kwa sababu ya joto nyingi na pia inamanufa mengi sana katika afya pia.

Chumba ni nacho lalia ni chumba kikubwa sana ambacho kina rangi ya hudhurungi na nilitamani sana iwe na hiyo rangi ya hudhurungi kwa sababu huwa inanipendeza sana katika nyumba na katika kurembesha nyumba ndiyo rangi ambayo ninaweza kuchagua tena na tena. Na ninakitanda, kitanda ambacho ni kizuri sana, kitanda ambacho kimerembeshwa vizuri sana katika pia blangeti ambayo ni yenye rangi ya hudhurungi pia kwa sababu ni ndiyo rangi ambayo na yeye hupenda. Na naweza kuona kutoka kwadirisha naweza kuona nyumba mbazo zime pakana na nyumba yangu na pia napenda hikikichumba sana zaidi kwa sababu ya harufu yake na kwa sababu ya ukubwa wake pia na pia urembo wake.

Katika kazi yangu ya walimu, ninge penda kufikia katika lengo la juu sana. Yani katika kufikisha wanafunzi wangu, waeza kupata alama ya juu zaidi ya A. Ninge penda lengo langu ni kufikisha wanafunzi hamsini au wanafunzi nusu ya darasa langu, waeza kupata alama ya A. Hadi wengine wakifeli, angalau wafeli na alama ya B wote, waeza kupita na kuweza kupata grade ya juu zaidi.

La hasha, mimi huwa sipendi historia na sipendi kabisa na sina hiyo motisha kusomea historia au hadi kujua mambo mengi kuhusu historia. Mimi ni mtu wa sayansi na huwa napenda vitu ambavyo vina nifanya kuweza kufikiria zaidi. Na kwa historia, kwa kusema ukweli au kwa kinaga ubaga, huwa sipendi historia kabisa na singependa kujifunza zaidi.

Ndiyo, huwa napenda sana kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ni mojawapo ya nyanja ambazo huwa zinanifuraisha sana kwa sababu katika uongozi huwa nataka sana tuwe na kiongozi mzuri ambaye atatuongoza vizuri hapa nchini Kenya. Kwa hivyo, katika siasa, huwa nimebobea katika hiyo sekta sana na nikiwa na marafiki zangu, hiyo ndiyo hadithi ambayo huwa tunaongea, tunazungumzia, na tunajadiliana mengi kuhusu siasa na vile ambavyo siasa ya saa hivi, inavyoendelea mahali ambapo fiongozi wameanguka, na ambapo wameinuka, na ambapo wametusaidia pia katika inchi yetu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kama chesi, lakini kwa sababu ya shida au njia moja au nyingine, nimekosa nafasi ya kucheza ya michezo kama hii kwa sababu ya labda kwa sababu ya hela, kwa sababu kucheza ya michezo ya ubao inaitaji hela nyingi, inaitaji uwe mtu ambaye ukona hela na ambapo kwa sababu ni pesa mingi kununua hadi. Hivyo vifaa vyo kuchezea a chasing ama golfu ni pesa mingi sana.

Kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni kahawa. Naeza kushiriki kunywa kahawa mara mbili kwa siku au mara tatu kwa siku. Na wakati ambapo ninao kunywa kahawa ni wakati wa asubuhi ninapoamka kitu cha kwanza. Na pia wakati ambapo nimetoka shuleni au nimetoka kufuza wanafunzi, nimechoka huwa nakunywa kahawa ili kupunguza uchovu. Kinywaji hiki nikitamu sana na huwa kinanichangamsha wakati mwingi.

Mfumo wa simu ninao pendelea ni msimo aina ya mfumo aina ya Android. Android ambayo ninayo itumia ni aina ya Redmi fifteen C. Na huu mfumo wa simu wa Android ni mzuri sana katika mawasiliano na ina storage mzuri. Na pia katika kamera yake ni nzuri sana na niyahali ya juu zaidi. Hiyo ndiyo maana napenda androidi, na ina manufa mengi, naipenda kwa sababu nimeishuhudia, nimeweza kuitumia, na najua vile ambavyo inatumika.

Ndiyo, moja wapo ya sanaa ambazo nazo penda pia ni kuogelea. Ni mchezo ambao na upenda sana. Katika kuogelea ni kama kufanya mazoezi na inaeza kufungua roho, inaeza kufungua kifua. Na ni nzuri sana huwa napenda hayo mazoezi ya kuogelea zaidi kuliko mazoezi mengine ambayo ni ya kucheza boli ambayo tu ni mengine lakini katika kuogelea ni kitu ambacho nakipenda zaidi.

Ndiyo, nigependa kujaribu vyakula vingi vipya. Kama vile, vyakula ambavyo vinakuliwa kule Mombasani. Vyakula tofauti ambavyo tunakula humu Nairobi. Na pia, vyakula ambavyo vinakuliwa kule Nigeria. Vyakula kutoka kabila tofauti. Tofauti ningependa kuvila. Ili niweze kujua vile ambavyo vinaonja. Kama vile Jolofu Rice. Ambayo, au wali wa Jolofu ambao unapikwa kule Nigeria. Ningependa kuula sana na pia mimi binafsi nimejaribu kuupika Lakini sijui kama umefikia ule wa Nigeria lakini naeza sema ni mchele mtamu sana.

Amafunza ya kazi ambayo ni nimeweza kunifunza zaidi, na ambayo nimeyatilia maanani zaidi, ni sanaa ya kuweza kujitegemea. Yaani naweza kuita sanaa kwa sababu yenyewe ukiwa na huo moyo au hiyo tabia kujitegemea ni kitu kubwa katika maisha. Yaani licha ya wengine kutofika kazini, licha ya wengine kutokua karibu nawe, unaweza fanya kitu ambacho ni kizuri na kitu ambacho kinafaa hadi wakati wengine hawapo. Wapo karibu nawe na unaweza kujihisi umefanya kitu kizuri licha ya wengine kukuambia hivi na hivi ndivyo inavyofanywa.

Sera ambayo ninaiona ya muhimu zaidi katika kazi au katika kampuni ni sera ya kua mtu muaminifu. Kuwa mtu muaminifu ni kitu cha maana sana hadi katika kupatiwa cheo cha kuhifadhi hela. Kwa sababu we ni mtu ambaye tuneza kuaminia, unaeza tuekea hela vizuri. Na pia, hii sera inaeza kusaidia kwa mambo mengi, pia nje ya hadi nje ya kampuni, unaeza kupata cheo mzuri mzuri kwa sababu ya sera ya uaminifu.

Kifaa changu cha simu, huwa na kicharge mara moja kwa siku, yaani hiki kifaa kinaeza kunitumikia kwa muda wa masaa ishirini na nne kwa siku. Labda, kama nimekitumia sana ama nimetumia data kwa masaa mengi, ndipo inaweza naweza charge mara mbili kwa siku. Lakini kwa siku ya kawaida naeza kuchaji mara moja kwa sababu nikifaa ambacho kinahifadhi moto kwa muda mrefu sana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana nao katika mlo. Yaani wakati ambapo tunapokula na kupiga gumzo na kucheka na kufurahisha na kufurahishwa pamoja. Na kuwa na wakati mzuri na kuongelelea mambo ambayo yaliyopita, kumbukumbu ambazo zinaweza tufurahisha. Na pia kuongelelea mambo ambayo vile ambavyo tunaweza kujikinga katika magonjwa. Na jinsi ambavyo tunaweza kuinuka kama familia ni wakati ni wakati ambavo tunaongea hizo vitu na huwa inafurahisha sana.

Tunda linalonipendeza zaidi ni tunda ambalo uwa nalita maembe yaani. Yaani kwa kizungu tunaeza kuiita mangoes. Yaani ni maembe maembe ina juisi mzuri na ni maembe ni ni muhimu sana katika mwili pia kama vile ambavyo matunda mengine yapo. Lakini katika maembe ina juisi mingi na ni mzuri sana pia na naipenda sana napenda ladha yake hasaa.

Kama kiongozi kazini, mimi hushughulikia makosa kazini, kwanza kama kiongozi, nitaeza kutatua tatizo au makosa kazini kwa kwanza, kwa kumwita aliye kuwa na makosa, kumpa, kumsamehea kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili ni msamehe, kwa mara ya tatu wakirudia hilo jambo, itabili saa nilishigulikia kwa namna ambavyo ni nanavyopenda ya kwanza naeza kumfuta kazi kama ni kosa ambayo ya merudia kwa mara mingi na kama ni kosa ambayo linaeza kusamewa tena neza kumsamea lakini kwa njia ambayo hatawai sahau.

Kitu zaidi ya ambacho kinanipa motisha kule kazini ni motisha ya kuweza kufanya wanafunzi wangu waweze kufika malengo ambayo ninataka. Yale malengo ya juu ya kupata A na kila mmoja kupata alama ya B au C kuendelea juu bila kupungua hadi C hasi au C chanya. Kwa sababu, hao wanafunzi ninawaaminia sana na ningependa sana, waweze kuinuka katika masomo yao na waweze kufikia kiwango ambacho wazazi wao wangependa. Na hiyo itanifurahisha sana ninapoona, wakibobea katika masomo yangu ya sayansi, hiyo kemia na biolojia.

Kwanza kabisa, udhaifu wangu ni kukasirika. Na jinsi ambavyo nashughulikia udhaifu wangu ambao ni kukasirika kazini. Kwanza, ninapokosewa na mwanafunzi kwa mfano huwa nahakikisha kuwa. Kitu cha kwanza, nimetoka nje, yaani ili kuweza kupunguza hiyo hasira ninayo. Ili nisiweze kuchapa mwanafunzi wa wenyewe, kisha nikaja nikamwumiza, na kisha nikaja nikalamikiwa na mzazi wake. Alafu, kitu cha pili, kama nimekasirikiana na marafiki au wanafunzi walimu wenzangu, huwa kwanza pia nafanya hivo hivo, huwa napumua, huwa naeza kuingiza hewa ndani, napumua mara kwa kuhesabu mara kumi ili niweze kuachilia ndipo naweza kuongea na wenzangu kwa sababu ninapoongea nikiwa nasira naweza kuongea vitu ambapo vinaeza kuwakasirisha wenzangu mle kazini kwa hivyo huwa na najaribu sana kujikinga na hayo.

Wakati wa baridi kali, mimi huonelea nivyema kuvaa sweta au kuvaa nguo ambazo zinanikinga kutoka kwa baridi. Kwasababu mimi binafsi niko na shida ya kifua, yani ninapo kuwa kwenye baridi kali huwa naumuwa na kifua zaidi kwasababu baridi imeweza kuniinga kwenye mwili. Kwa hivyo huwa na vaa nguo mbazo zinanisitiri kutoka kwa baridi.

Kwa kuwa mimi ni mwalimu, changamoto ni nazo zipitia mule kazini, ni changamoto aina tofauti tofauti, changamoto ya kwanza ikiwa wanafunzi kutosikiliza maagizo ambayo nimewapa, changamoto ya pili ikiwa wanafunzi awapiti kulingana na vile ambavyo nimeweza kuwafunza na hawaelewi darasani japo ni marangapi nimerudia kwenye darasa, Iwe funzo moja ni meirudia mara kadhaa lakini hawaelewi. Changamoto ya tatu ni kupata wanafunzi ambao wanarudia kosa kila wakati. Unawambia, unawaonya lakini bado wanarudia. Na changamoto la nne inaweza kuwa pia walimu. Walimu kuongea vibaya kukuhusu. Waalimu kukukejeli na pia kukucheka. Unapo fanya jambo mbaya. Walimu pia wanaweza kuwa watu wabaya zaidi kwa kushusha motisha kufunza darasani.

Kwa mfano, kama timu iko mbali, kwa mfano tumepewa projekti tufanye katika shule na watu wako mbali mbali, kwa hivyo huwa tunafanya kazi vyema kwa kutumia simu, huwa tunafungua WhatsApp, kwa WhatsApp group huwa tunaongea. Na pia tunajadiliana mawazo yetu kwenye hiyo WhatsApp group mahali ambapo tuneza kuongea natuweze kuelewana vile ambavyo tutafanya kazi yetu ili tuweze kufikia malengo yetu.

Ndiyo mimi hupenda sana kupika kwa sababu katika kupika naweza kujifuza aina mingi za upishi naweza kujaribu mapishi yangu ambayo nimejibunia naweza kujaribu vitu vingi ambazo niza ubunifu kupitia kupika. Kupika ni kitu ambacho napenda, neza kupika chakula aina tofauti, tofauti ambazo zinapendeza hadi nikiwa nyumbani, mama hupenda kula chakula changu kwa sababu ni kizuri na licha ya kuwa sijaenda shuleni kusomea upishi, huwa napika chakula cha hali ya juu sana.

Tabia ambayo inanchukiza sana, sana kwa watu, ni tabia ya chuki. Yaani ni kuna watu ambao wana chuki moyoni, yaani ni wanapokosewa kidogo wanaweka chuki, na hiyo inawafanya, hadi inawakosesha amani moyoni. Na pia, si tabia mzuri, hadi kwa msichana kuwa nayo, kwa sababu inaleta madhara mengi pia, hadi katika familia.

Mwezi ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba, si kwa sababu disemba inasiku kuu, lakini kwa sababu hiyo siku, ndiyo siku ambayo naeza kufungua banki yangu na niweze kuona ni hela ngapi ambazo nimeziweka kama akiba, ambazo nimeziweka kama akiba kwa sababu kila mwezi huwanaeka hela ili inapo fika mwisho wa mwezi naeza kufungua na kuona nimewekeza hela ngapi.

Naam, nimewahi kuona bahari, bahari ya Indian Ocean, mule Mombasa. Niliweza kutembelea huko mwaka wa ishirini ishirini, 2020. Mahali hapo, baba yangu alikuwa anafanyia kazi huko wakati huo. Ndipo tulienda kumsalimia na akatupeleka kwenye bahari. Kule mule baharini tuliweza kuogelea na maji hayo, yalikuwa mengi sana. Na yalikuwa ya kutisha kabisa.

Mji ni nao penda kutembelea, ambao ningependa kutembelea ni mnji wa Dubai. Mnji wa Dubai umesifiwa sana kuwa na majumba, marefu, marefu na majumba ambayo yame jengwa kwanjia ya ustadi mkubwa sana. Na huo mnji unamajumba mazuri na pia unavitu vingi vizuri vizuri ambavyo ningependa kuenda nieze kushuhudia kwa macho.

Na mikutano nayopenda ni mikutano ya wanafunzi na walimu. Yani kwatika hii mikutano, unapata tunapao, tunawapa wanafunzi usia, haina tofauti, tofauti. Na kwa hivyo, wanaeza kujifuza mambo mengi na napenda sana ninapo wasihi na nanapo pewa wanafunzi wangu usia. Kwa hivyo mikutano hii, huwa inajenga, napenda kwa sababu inajenga wanafunzi na bado inanijenga pia kibinafsi.

Na penda wanyama wa nyumbani na wanyama ambayo nao penda ni mnyama kama mbwa na mbwa ambaye naependa ni mbwa ambaye ni mweupe alafu ana manyoya mengi kwa lugha yetu tunamuita kwa luga yetu ya mtaani uwa tunamuita chiwawa huyu mnyama ana uaminifu ni mnyama mzuri ni mnyama ambaye anaweza kutegemewa kwa mwambo mingi na ni mnyama ambaye uneza kumchukulia kama rafiki wa dhati pia.

Masomo ninayo yafanya, mimi ni mwalimu, nafunza somo la kemia, na bali nafunza somo wala biologia, mimi ni mwalimu ambaye ni mwanafunzi, nasomea katika chuo kikuu cha Kenyata University, na jinsi ambavendi hivyo chakua injia, nitaka sana kuwa mwalimu, na nikitu ambacho nimefunzwa au nimekua nikiembua tangu utotoni kuwa nitakuwa mwalimu, kwa kuwa nimejipanga nayo na pia nilipenda sana kuwa mwalimu wa baolojia na kemia kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni natamani sana na pia napenda sana kufanya science na bado kufanya research ya masomo haya mawili na pia fizikia yani mimi ni mwana science tukieza sema na kitu ambacho nacho penda zaidi kuhusu science ni ubunifu wa science na bado kwa sababu sayansi inaongea vitu ambazo ni za ukweli na vitu ambavyo viko si hadithi za watu ambao sijaikuona yani ni vitu ambavyo naeza kufikiria na inanisaidia pia kuweza kufikiria changamoto naeo pitia katika kwa kusoma masomo ya sayansi ni ugumu wake japo ni somo ambazo ninalo lipenda kusema ukweli sayansi ni somo gumu na inabidi niweze kusoma na niweze kutia bidii, niweze kuamka mapima, niweze kusoma niweze kukesha nienda darasani, niweze kusoma na kusikiza pia walimu na kufanya research nyingi.

Katika mazingira yangu ya kazi, kitu kinachofanya mazingira haya kuwa mazuri ni sababu kuwa wanafunzi wako na ninapo ona wanafunzi, ninapo ona watoto wakicheza, wakifurahi, wanapo elewa. Huwa nafurahia sana moyoni na ninahisi kuwa huwa nahisi vizuri sana moyoni na ninahisi kuwa Nimefikia lengo langu kwa kuona wanafunzi wamefurahi na kuona wanacheka wakiwa wanatengeneza urafiki Wakijumiana na pia wakisaidiana kwa upendo.

Wakati ambapo, tathmini za kazi zinapofanyika, huwa nakuwa na uoga sana, na pia huwa nakuwa na uwasiwasi sana, nikijiuliza kuwa, kweli nitaweza kupata kile ambacho nilikuwa natarajia, nimefanya kazi vibaya, au nimefanya vizuri, nimejaribu, au nitaekewa maksi ndogo, ambayo haitakuwa si ya kufurahisha. Yaani nakuanga najiuliza maswali mingi sana akilini mwangu bila hadi kujua nini ambacho kitaendelea au nini ambacho kitakuwa. Huwa niko na uwasiwasi sana.

La hasha, mimi huwa sipendi kusikiza radio, kwa akili yangu naamini kuwa radio ni ya watu wazee, watu wa zamani ambao walikua wanasikiza, huwa si kitu changu na si kitu ambacho napenda, labda nitazame filamu kwenye televisheni, au labda niweze kusoma vitabu, labda nisome gazeti nisome vitu labda nisome vitabu, lakini kwa kuskiza radio, si kitu ambacho mimi napenda.

Naam napenda kukimbia lakini kukimbia ambayo huwa napenda kukimbia si kwa kushinda bali ni kwa bali ni kwa ajli ya afya yangu. Yaani huwa nakimbia ili kueka afya yangu iwe sawa na bado huwa nakimbia ili niweza kupunguza kilo ili nisiwe na ugonjwa magonjwa mengi yanayo ambatana na kuwa na kilo nyingi.

Baada ya siku ndefu, huwa naamini kupumzika, kupitia kwa kulala. Huwa nalala kwa masaa nane, kila siku, ninapo toka shuleni au ninapotoka darasani, huwa naingia kwa nyumba muda wa saa sita, mda wa saa kumi na moja, na kwa muda wa saa kumi na mbili, huwa nimekuwa nimelala, ili niweze kurauka tena, niamke mapema, baada ya mapumziko marefu.

Katika vitisho vya mtandao, huwa najilinda mara nyingi kwa kutobonyeza kutobonyeza kila maneno au kila linki ambayo inayo kuja katika simu yangu. Huwa najaribu sana kuepuka katika hizo vitu ambazo zinaeza kunifanya niweze kuingia katika hatarini ya vitisho vya mtandao.

La hasha, sijawai kusafiri kwa ndege kwa sababu sijapata bado nafasi ya kutoka nje ya Kenya au nje ya nchi yetu au pia adi kuenda katika mahali ambapo ni karibu kama kutoka Nairobi hadi Eldoret bado sijaweza kupanda ndege kwa sababu ya pesa na kwa sababu ya sababu nyingi kama hela, sina pasporti, Sina vitu vingi ambavto vinaeza kuniruhusu kuenda kwenye kwenye ndege au kupata hiyo nafasi na kupanda ndege kwenye mahali ambapo unataka.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni chokoleti. Chokoleti ambayo imeekwa kwenye friji alafu ikatolewa ikiwa tu baridi. Hiki kinywaji huwa ni ya kitamu sana na pia kwangu kina manufaa mengi huwa nakinywa wakati wakiangazi au wakati ambapo kuna joto jingi. Kwa sababu kinaweza kurudisha joto ya mwili iweze kurudu chini kidogo ambayo inasaidia sana na ni muhali sana katika maisha yangu kwa sababu naitumia zaidi.

Maoni kutoka kwa watu wengine, yawe mabaya, yawe mazuri, huwa nayopokea kwa njia mzuri, yani huwa nakaribisha maoni yoyote kunihusu kutoka kwa wenzangu na watu ambao siwajui. Waneza kusema mimi ni mbaya au mimi ni mzuri, huwa nayapokea vizuri na pia nawaeleza kuwa waneza kuniseidia au waneza kunipa njia kama ni maoni mabaya, jinsi ambavyo nitakavyobadilisha au jinsi ambavyo nitakapo jiinua kupitia kitu ambacho wameniyambia, kupitia maoni yao na weza pia kukua na pia naweza kubadilisha kupitia kwa njia ambazo wanazonipa. Ya jinsi ya kubadilisha.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni kampuni ya meta. Meta ime imebobea sana katika inchi yetu hii ya Kenya, bali si Kenya pekeyake, bali pia marekani, yaani ulimwenguni kote. Naaminia sana hii kampuni ya meta kwa sababu imenuia sana na pia kazi yake ni kazi nzuri zaidi kwa sababu vitu vingi ambazo tunazotumia, appu mingi, fomu za kidijiti mingi, kama vile whatsappu, instagramu, tiktoki, zote ni zao na pia wanaufanisi mkubwa sana katika huu ulimwengu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni tabia. Yaani dini bila tabia naamini kuwa ni failure kubwa sana katika maisha ya mtu. Yaani mtu anapokuwa amejikithi sana katika dini na tabia zake ni za ni za kupotosha watu basi tabia huyo mtu huyo mtu hapeleki watu katika njia iliyo nzuri.

Ndiyo huwa napenda kuangalia nyota kwa mara nyingi wakati wa usiku na wakati ambapo napenda kuangalia nyota ni wakati ambapo niko na mpenzi wangu ambapo tunatazama pamoja na tunafurahia pamoja kwa kuziangalia zote tofauti na ambazo tumezi soma tunaweza kutengeneza patterns tofauti tofauti za hizo nyota na kuzitaja majina.

La hasha, sijajifunza bado kupiga gitaa kwa sababu sijapata wakati, wakati mwingine nilitaka sana kujifunza kucheza piano lakini bado muda sijapata. Lakini pia nikipata muda vizuri na weza kujifunza kucheza hizi vitu zote, gitaa na bado piano ili niweze kujua vitu vingi na niweze kuwa na sanaa niweze kuwa napenda pia sanaa ya mziki.

Ndiyo, wakati mwingi mimi hupenda kupiga picha, kupiga picha na marafiki zangu na pia nikiwa pekee yangu. Kwanza kabisa, simu yangu, aina ya androidi, huwa ina picha mzuri sana, inatoa picha kama kamera, ambayo ni Canon, kamera ya Canon. Kwa sababu ni simu nzuri na ni simu ya hali ya juu sana, na napenda kupiga picha nayo. Na pia napenda kupiga picha na marafiki wakati mwingi na baada ya kupiga picha huwa naenda naposti kwenye whatsappu, kwenye tiktoki au kwenye instagramu mahali ambapo naona ni kuzuri.

Jinsi ambavyo nawianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi ya kwanza huwa nikienda kazini huwa najaribu sana kama ni kazini kazi ifanywe kwa utaratibu na ufasaha na kama mambo yangu ya kibinafsi nami nachukulia bado kwa kwa njia ya kwa njia ya hali kubwa sana bila mchezo wowote. Kazi pia naichukulia kwa njia mzuri na bila mchezo wowote.

Anaweza kujitunza kwa vitu vingi, ya kwanza anaweza kujitunza kutoka kwa marafiki wabaya, pia anaweza kujitunza kutoka kwa hatari, hatari za wanyama, hatari ya magonjwa pia. Jinsi ya kujitunza katika hatari ya magonjwa ya kwanza huwa najaribu kukula vyakula ambavyo ni visafi na bado najaribu kula vyakula ambavyo vinaweza kuni ambavyo havitanipa ugonjwa kama nyama kama nyama ambayo inaweza kuleta ugonjwa wa cancer na bado naweza kujikinga kutoka kwa wanyama kwa wanyama kama nyoka kwa kutotembea mahali ambapo naweza pata wanyama hao ambao wanaweza kuhatarisha maisha yangu na pia naweza kujitunza kutoka kwa marafiki wabaya kwa kuchagua marafiki kulingana na tabia zao.

Msimu ninayopenda zaidi ni msimu wa kiangazi. Sababu ya kupenda msimu huu wa kiangazi ni kwa sababu katika msimu huu tunaeza kuvuna mahindi kutoka shambani. Mahindi inakunga imekomaa wakati huu na mahindi yanakunga yamekauka lakini si kukauka sana. Kwa sababu wakati huu ndipo tunapochoma mahindi na tunakula mahindi kwa wingi. Huwa napenda huo msimu kwa sababu ya hiyo, na bado napenda huu msimu kwa sababu ya maembe. Jinsi nilivyosema mimi hupenda maembe sana na katika msimu huu ndivyo maembe yamekuwa na maembe yanaeza kutolewa shambani.

Wakati mwingi mimi hupenda sana kuandika kwa mkono kwa sababu katika kuandika kwa mkono naweza kuelewa kila kitu ambacho naandika na naweza kwa kunakili chini katika kwa kutumia mkono naweza kukumbuka vitu vingi ambavyo nimeandika kwa mkono kuliko vile ambavyo nimeandika kwenye kompyuta hiyo ndio maana ningependa kutumia mkono kabla kutumia kompyuta.

Maendeleo ambayo nigetaka kuona katika jamii, maendeleo ya kwanza ni upendo. Katika jamii, kukiwa na upendo kila kitu kiko sawa. Kukiwa na upendo, kutakuwa na ufanisi mwingi katika jamii, yani mnaposaidiana, moja anapokosa, mwingine akonayo na kusaidiana, sisi wote tunaeza kuinuka pamoja bila mwingine kubakiichini. Katika upendo tunaeza kupita vita vingi, tunqeza kupita magombanisho mengi, na tunaeza kuzuia ugomvi katika jamii.

Ninapokuwa nyumbani, mimi hufanya vitu kadha kama kulinda watoto, napenda sana nikiona watoto wakiwa wanacheka, napenda watoto kuona wakiwa wamefurahi, tukicheza nao, michezo tofauti, tofauti, tukiimba na wao, nifuraha yangu ya kuwa, na pia kwetu tuko na watoto wengi, napia napenda au nafurahi nyumbani kwa sababu naeza kusaidia mama kufanya vitu tofauti, tofauti, kama kuosha nguo, kuosha vyombo, na kufanya vitu vingi vya nyumba, ambavyo anaeza kuhitaji usaidizi wangu.

Huwa napenda kuenda madukani siku ya jumapili kwa sababu siku ya jumapili ni siku ambayo sina vitu vingi yani siendi kazini, siendi shuleni, kwa hivyo nina wakati mwingi wala siendi kanisani, kwa hivyo nina wakati mwingi wakwenda dukani kununua vitu ambavyo sina na vitu ambavyo ningependa kuwa navyo ambavyo sina pia.

Zawadi ambayo ni nzuri ambayo nimeshawahi kupokea ni zawadi ya maua kutoka kwa mpenzi wangu. Nilipendezwa sana aliponinunulia maua siku ya Valentina, Valentine ambayo niliweza kuhifadhi kwa muda mrefu. Adi wakati huu ninayo hiyo zawadi ya maua ya kwanza aliyoninunulia wakati ambapo alipokuwa akinichumbia.

Katika kuelewa kwangu, naelewa uzalishaji wangu naweza kuuongeza moja kwa kujifunza kuwa na tabia mzuri na kwa kujifunza kumtegemea Mungu kwa kila jambo na kwa kila kitu ambacho nachofanya na. Na kujifunza kukaa ndani ya kristo, yani ninapoamka kila wakati ninamuomba Yesu kristo aweze kunifanya niwe mtu mzuri ili niweze kuwa na uzalishaji bora.

Mimi si mchezaji wala sijapendezwa sana na micheza ambayo inaendelea humu ulimwenguni Kwa hivyo hakuna timu ambayo nashabikia au huna timu ambayo ninayopenda Kwa sababu hakuna ambayo imenifurahisha na hakuna ambayo natarajia kuingia au ambayo nataka kukuwa ndani Kwa sababu mimi si fani wa mchezo wowote.

Mimi hupenda sana kula ugali badala ya wali kwa sababu kitu cha kwanza wali inagluteni ambayo inaweza kuniletea magonjwa tofauti tofauti kwenye mwili lakini ugali ninapokula ugali ambayo unga wake umesiagwa kwenye kisiagi ambayo hujatolewa kitu chochote au ikona nutrients zote. Hivo naweza kupata virutubishi mzuri kwenye mwili na pia naeza kukua nikiwa nimekula chakula ambacho ni chama manufaa sana kwa mwili.

Natumia mda sikuwa dakika bali kwa masaa kumi kwa sababu katika kutumia mtandao huwa naweza kusoma na pia naweza kutengeneza hela kwa kutumia mtandao kwa hivyo naweza kutumia kwa mda mwingi kama wa masaa kumi hivi kwa sababu ya hizo vitu mbili kusoma na pia kutengeneza hela.

Ndio, nimefanya kazi ya kujitolea kwa mara nyingi, mara ya kwanza niliweza kufanya kazi ya kujitolea kama mwalimu katika sekondari moja ilio karibu na kule kwetu. Katika hiyo sekondari, niliweza kujitolea kufanya kazi na nilikuwa mwanafunzi wa mwalimu wa Biolojia na wa kemia. Niliwezo kufanya kazi kwa Kwa bidii sana, licha ya changamoto mingi, kazini, kama vile kutokuwa na chakula, kutokuwa na maji, aah kununua chakula, kuna transport ambayo inatumia, unatumia vyombo vya usafiri kufika shuleni, kwa hivyo niligharamikia sana, angalau ilikuwa ya kazi ya kujitolea.

Malengo ya kila mwezi kazini huwa nayaweka kwenye dayari yangu katika kitabu changu ambacho huwa naandika mambo yangu ya kibinafsi huwa na hifadhi hapo ili niweze kujikumbusha kujikumbusha kila wakati kile ambacho ninatarajiwa kufanya na malengo yangu ya kila siku ili ya siweze kunitoka kichwani au ya siweze kunitoka akilini.

Mtaa wangu ambao ninaoishi, huku mtaa wa kenyatta market naupendelea sana kwa sababu ya utulivu wake. Yani hapa kuna utulivu mwingi, licha ya watu mtu mmoja wawili kuweka mziki kwa nyumba zao. Japo ni wachache sana ambao, ambao wanaeka mziki na kuleta makelele, lakini haya maeneo yametulia yako mahali ambapo security kukatika hali ya juu sana pia. Na pia katika haya maeneo, kuna hewa safi kwa sababu ya miti mingi imewezwa kupandwa.

Ningependa kuwa mahali ambapo kumetulia, mahali ambapo kuna hewa safi, yani mahali ambapo kuna miti mingi, yani ningependa kuwa hayo maeneo kwa sababu ya njia mingi, mimi ni mtu ambaye huwa siongei sana, mimi ni mtu mtulivu, kwa kuwa nikikaa mahali kama hapo, mimi huwa na furaha moyoni sana, na huwa ninahisi niko katika amani.

Ninapo amka asubuhi, kitu cha kwanza nachofanya ni kuoga na kupika kama chai au kahawa ili niweze kuanza siku vizuri na huwa nakunywa chai peke, bali sinywi chai na kitu chochote au wakati mwingine naweza kula ugali kwa sukuma au ugali kwa kitu kingine na huwa naamka wakati wa saa nane au wakati wa saa tisa asubuhi sana ili niweza kusoma kabla ya kuanza siku yangu na nikiwa na vitu vingi sana vya kufanya kabla niweze kuondoka na kuweza kuenda kutoka kwa nyumba nafaa kuosha vyombo, nafaa kuna kufua kwa sababu huwa nafua kila siku, huwa sependelei kuwa na nguo chafu kwa nyumba liwe liwalo na asubuhi wangu huwa nahisi vizuri sana kwa sababu bada ya kusoma na kutilia manani vitu vingi huwa nahisi vizuri sana na huwa nahisi nimekua na kitu cha muhimu cha kufanya, angalau kwa siku.

Kazini kwa sababu sisi ni walimu kipau mbele cha mawasiliano huwa huwa ni sana sana kipau mbele cha mawasiliano huwa ni kupitia kwa mdomo kwa sababu huwa tunawasiliana kwenye mdomo au pia kama walimu ili tuweza kupatia usia wanafunzi na pia tuneza kuwasilia na kupitia kengele leni ili kuwakumbusha wanafunzi waeze kuwarakisha na mnda umekwisha pia walimu kuweza kuwakumbusha ili waeze kuweka masa na kuwonyesha wakati wavipindi tofauti tofauti.

Chakula ni nacho penda kula wakati mwingi, ni chakula ambacho kinaitwa wali na penda kula wali wa pilau kwa sababu wali wapilau unaladha mzuri na kitu ambacho nifurahisha kuhusu wali wapilau ni nyama ambayo imekaangwa ikakauka vizuri ambayo nitamu sana katika mwili. Na mara ya kwanza kula hii pilau ni wakati washerehe ya krismasi, wakati mmoja washerehe ya krismasi, nilipo kuwa mtoto, nilipendeza nayo sana, hadi wa leo, bado na ikula. Licha ya kuwa na chakula, viakula vingi ambavyo vina nipendeza kwenye mdomo wangu, kama vibanzi pia, pia wali ni moja wapo ya chakula ambazo zina nipendeza. Chakula hiki kina manukato mazuri huwa kina nukia vizuri na mara ya mwisho kukila ilikuwa wiki ijayo.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili karibu kila siku kwa sababu huwa naenda kwenye jimu. Ambapo naweza kufanya mazoezi bila mtu yeyote kunisumbua. Na hapo niko na trainer au instructor ambaye anaongoza vila ambavyo nitakapo fanya mazoezi. Mazoezi haya nimeyafanya kwa muda mwingi na najaribu sana kuendelea kuwa na huo iyo tabia ya kuenda kwenye jimu kila wakati iliku kuweka afya yangu iwe sawa.

Rangi inayo nipendeza zaidi ni dhahabu, sababu ya kupenda dhahabu ni kwa kuwa huwa inangaa sana, hii dhahabu ni rangi ambayo hungaa sana na inanipendeza sana, katika vibangili, katika nywele, huwa naivaa, katika nguo, inanipendeza sana kwa sababu ya kungaa kwake.

Kwa kuwa mimi ni mwanamke, bali mimi si mwanaume, lakini kwa maoni yangu ningependelea mwanaume ambayo, ambaye ananyoa ndevu kwa sababu ndevu zikiwa nyingi, huwa zinaleta uchafu katika mwili, yani zinaweka uchafu mwingi katika mwili mtu anapo anapotokwa na jasho, uchafu huwa unabaki kwenye ndevu.

Wakati umeme unapo katika, wakati mwingi huwa naamuwa kulala kwa sababu kukiwa na giza yenyewe hakuna kitu ambacho naweza kufanya naweza kulala ama pia naweza ingia katika simu yangu niweze kufanya vitu vingine ambavyo havihusiani na nakuwa na mwangaza.

Katika kuwakaribisha wafanyikazi ambao ni wapya kazini huwa nawakaribisha kwa heshima kwanza na tahadhima na kuwa na kuweza kuwaonyesha maeneo na kuwaonyesha vile ambavyo shule iko ili wasije wakapotea na kuwaambia kuwa waweze kuhisi wako nyumbani ili chochote wanachohitaji waweze kuulizia kana kwamba wapo nyumbani wasihisi uoga wowote.

Wakati mwingi mimi hupendelea kutumia AC kwa sababu AC inaweza kuharakisha mambo. Wakati ambapo nipo kukatika nahisi joto jingi ni vyema au napendelea sana kutumia AC kuliko kungoja upepo, Kwa sababu upepo nao unachogamoto zake ambao ambayo inaweza kaa kwa mda mrefu kabla haijakuja. Kama wakati wakiangazi hakutakuwa na upepo kwa hivyo nitahitaji AC.

Chakula cha jadi ninacho kipenda sana ni ugali wa wimbi ni ugali ambao umepikwa kutumia ni ugali ambao umepikwa kutumia unga wa kupika uji au naeza kuita unga wa wimbi ugali huu huwa ni mtamu sana hasa ukikula na omena. Yaani ni ni chakula ambacho kina manufaa mengi pia katika mwili. Na sababu ambayo napenda ugali huu ni kwa sababu huwa ni mnyororo sana kuliko ugali wa mahindi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ambayo iko na chakula aina tofautitofauti, ni sherehe ambayo iko na chakula mingi na ambazo zina manufaa mingi katika mwili. Katika sherehe kwangu binafsi, sherehe bila chakula si sherehe, sherehe bila kinywaji, au sherehe bila juisi yenyewe si sherehe kwangu. Kwa jumla naweza kusema kuwa katika sherehe huwa naamini kuwa inapendeza zaidi ikiwa na chakula kingi na chakula aina tofauti.

Nchi ambayo ningependa kutembelea sana ni nchi ya Dubai. Nimesikia sifa nyingi kuhusu nchi ya Dubai kama vile kuwa na majumba marefu marefu. Majumba ambayo yanametameta yaani yana mwangaza, majumba ya glasi. Iko na vitu vingi sana ambavyo ningependa kuenda kuviona. Na barabara zimetengenezwa zimelainika. Na ninapofikiri safari hii huwa na furaha sana.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

Ninanjaa sana. Je nipike nini leo? Kuna wali na maharawe hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuuzi wamboga. Nina viuma, viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ninahitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajacha kutoka shuleni. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau au tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali nadhani wali ni bora. Unaiva haraka, ninakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda, nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Ndiyo napenda sana kufanya kazi nyumbani na kazi ambayo napenda sana kufanya ni katika kuosha vyombo kusaidia mama kuosha vyombo na pia kupika na pia kufulia mama na baba nguo kazi hii naipenda sana kwa sababu ninjia nyingine pia ya kufanya mazoezi na pia licha ya kusaidia mama na pia kupata baraka inaeza kunifanya pia mimi niwe na afya mzuri.

Kitabu kinacho nipendeza zaidi ni kitabu cha kizungu ambacho kinaitwa Rich Dad and Poor Dad. Kitabu hiki kimeweza kunifunua mawazo na pia kunionyesha jinsi ya kutengeneza pesa kwanjia rahisi bali si kufanya kazi ili pesa zikuje. Na kitabu hiki kimendikuwa na mwandishi mmoja ambaye amebobea sana katika uandishi na kitabu hiki nigependa kusoma kingine ambacho uyu mwandishi mwenyewe ameweza kuandika kwa sababu ameweza kupanua mawazo yangu na nimeza kuona vitu vingi ambayo singe vijua kama singe soma hicho kitabu chake.

Data zangu mingi huwa naifadhi kwenye simu. Wakati mwingine huwa naifadhi kwenye kompyuta kwa sababu kompyuta ina nafasi kubwa ya kuekeza data. Data nyingi sana huwa naijeka kwenye kompyuta kwa sababu ina nafasi kubwa na pia naweza kuyeka kwenye simu kwa sababu simu ni raisi kubeba kila mahali ambapo na ninapo tembea. Kwa hivyo huwa naijeka kwenye simu na pia naijeka kwenye kompyuta.

Filamu ninazo zipenda ni filamu za wahindi na pia filamu za wakorea na wahindi. Filamu hizi zinanichangamsha sana akili na napenda sana kuzitazama kwa sababu ya ubunifu wanao katika filamu hizi. Kwa ubunifu wa hali ya juu ambazo sijai kuona katika filamu ambazo ni za Kenya na pia ambazo nimeshawahi ziangalia kama za Kenya na Nigeria.

Ninapo taka kustarehe, huwa na jipeleka matembezi, matembezi nje ya shule, matembezi nje ya nyumba yangu. Huwa naenda mbali mahali ambapo kuna bahari, au mahali ambapo kuna maji mengi ambapo naweza kuogelea. Sababu ya kufanya hii ni kwa sababu, ninapo fanya hivi huwa nahisi mwili umepumzika na uchovu wote umeweza kunitoka.

Ndiyo, napenda miziki mingi ya jadi kwa sababu miziki ya jadi ime iko na utaratibu wa muziki na pia miziki ya jadi inaenda kwenye mwendo wa pole pole, mwendo wa aste aste ambapo naweza kuelewa maneno ambayo yanaongelelewa kwenye huo muziki au pia kwa huo wimbo. Nikijaribu kulinganisha na miziki ya wakati huu miziki ya wakati huu inaenda haraka haraka ndiposa hadi huwezi kusikia maneno ambayo yanaongelewa kwenye muziki huo.

Ndio, napenda asali sana. Asali ni kwa kawaida asali ni tamu na pia kwa kawaida pia asali inamanufaa mengi sana katika afya. Naipenda asali kabla ya kutumia sukari huwa natumia asali katika mambo mengi kwa chai naitumia kwenye kahawa na itumia pia kupikia vyakula tofauti tofauti kama maandazi kabla ya kutumia sukari ambayo yana hatarari mingi sana katika afya. Bali asali ni muhiumu sana katika afya na inaweza kuongeza virutubishi vingi katika mwili.

Ndiyo, mimi kupenda hesabu sana kuliko hadi kiingereza au kiswahili. Sababu ya kupenda hesabu ni kwa sababu, hesabu inatumika sana katika maisha, inatumika kila mahali. Hakuna mtu ambaye anapenda au wasiyependa hesabu ambaye anaweza kwepukana na kupatana hesabu mbeleni. Kwa sababu hesabu tunatumia katika kwa hesabu pesa, kwa hesabu vifaa tofauti tofauti, katika kupima futi, hadi fundi aina tofauti unatumia hesabu. Yaani hesabu inaweza kutumika kila mahali kwenye banki, kila mahali.

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri Hebu niandike horodha, nisiko kusahau kitu chochoche.

Ndiyo, napenda kutembea msituni wakati mwingi, lakini wakati ambao napenda kutembea msituni ni wakati wa mchana. Na sababu ya kutembea msituni ni kwa sababu napenda mandhari ambayo ya na miti mingi, karibu nami, na bado inaleleta au inatoa hewa safi. Napenda sana kuenda mahali ambapo, kuna nature au mahali ambapo kuna mandhari mengi. Kwa hivyo ndiyo maana napenda sana kutembelea msituni na pia najikinga sana nisiende msituni wakati wa usiku kwa sababu kuna wanyama hatari kama nyoka humo ndani.

Naam, nimewahii kulima wakati mwingi nikiwa nyumbani. Ninapoenda nyumbani wakati mwingi huwa nienda kulima shambani kumsaidia bibi yangu ambaye anabiddi sana katika ukulima. Na ambaye yuko na shamba kubwa sana la heka kama tano hivi ambayo huwa analima ili haweza kupata hela.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio kwa wakati mwingi sana. Sababu ya kununua hizi tikiti, si kuenda tu kutazama au kuenda kwenye tukio ili kujifurahisha. Bali, tikiti hizi nimeweza kununua ili kuweza kuinua ambaye anafanya hilo tukio.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

Lengo ni nalo kazini ni lengo la kuwafundisha wanafunzi wangu waweze kufuzu katika masomo yao. Hasa, somo la kemia na somo la biolojia. Inajulikana sana hapa njini kenya kuwa, somo la sayansi, masomo ya sayansi ni magumu sana kwa wanafunzi. Kwa hivyo, kwa kupita hicho kiwango na kutoa hiyo akili kwa watu kuwa sayansi ni somo gumu Kwa kufanya wanafunzi wangu waeze kufuzu zaidi kwa alama za A na pia wamisho kuwa na alama ya cha kuendelea ni jambo kumbwa sana na nilengo langu ambalo ningetaka kufikia.

Wikendi zangu wakati wa jumamosi huwa nenda kanisani, mahali umu kanisani huwa tunabudu siku mzima kwanzia asubuhi hadi jioni na wakati wa Jumapili mimi huenda bado kanisani katika mafunzo tofauti tofauti kwa sababu mini mwalimu wa watoto pia huwa naenda kanisani kuwafundisha watoto wakati wa asubui pia huwa nenda kujifunza pia kuzungumuza na viziwi na pia huwa nenda pia kujifunza kuimba. Yani nina majukumu mengi wakati wa wikendi na ni siku ambayo Jumamosi na Jumapili ni siku ambazo hua nina kazi nyingi sana. Na hua siendi mahali, yani hua siendi mahali wakati huu, mbali hayo ndiyo mambo ninayoifanya katika siku ya jumamosi na jumapili wakati mwingi nashinda kanisani.

Ninapotazama dirishani mwangu. Kitu ambacho ninachoona ni majengo. Ni majengo ya nyumba za watu. Na wakati ambapo natazama kwenye dirisha, wakati tofauti tofauti au majira tofauti tofauti, wakati mwingine naweza kuona jua, wakati mwingine hakuna jua au kunakaa kunataka kunyesha, yaani kunatofautiana. Na ninapoangalia nje ya dirisha huwa nahisi vizuri, huwa nahisi mwenye furaha sana kwa sababu ya majumba ambayo naweza kuyaona.

Kwanza kabisa, mimi si fani wa michezo aina tofauti tofauti kama rugby. Kwa sababu, rugby ni aina ya michezo ambayo inahusiana na michezo wa boli. Nami, nilivyosema awali huwa sipendi michezo ambayo inahusiana na boli, labda nicheze michezo ya ubao. Lakini michezo hii kama rugby sijajihusisha nayo sana kwa hivyo sijui mengi kuyahusu.

Ndiyo, nimewai kuenda katika maonyesho ya sanaa, nilipo kuwa katika chuo, nilipenda sana kuenda katika hayo maonyesho, wakati ambapo nilipo kuwa natembea au naenda mbele za watu na kuonyesha sanaa yangu. Wakati niliofanya hivyo ni wakati ambapo niliweza kuchaguliwa shuleni mzima kuweza kusoma kwa sababu nilikuwa nakipaji cha kuweza kusoma haraka. Niliweza kupatiwa sekunde tatu niweze kusoma kurasa moja. Na nilipendeza sana kwa kuwa niliweza kuibuka mshindi pia.

Kitu moja ambacho nimejifunza maishani sana ni kuwa mtu wakujitegemea, ya kuwa usingoje watu wengine waje wakuokoe, kwa kuwa katika haya maisha umeletwa ulimwenguni peke yako na lazima ujipiganie mwenyewe, hakuna mtu ambaye atakuja kukutisaidia, hakuna mtu ambaye unafaa kutegemea aje ya akuokoe, kwa kuwa kila mtu ana shughuli yake na kila mtu ana maisha yake ya kupigania.

Ninapo subiri kwenye mstari huwa nahisi kuwa muda unapotea. Yani huo uvumilivu huwa sina wakati mwingi. Lakini nivyema sana kungoja katika mstari na pia huwa na jaribu sana kujifunza tabia au heshima ya kungoja na wengine katika mstari.

Wakati walikizo, mimi kutembelea mahali tofauti, huwa naweza kuenda nyumbani, kule kwetu kisii, au naweza kuenda mombasa ili kuweza kujiburudisha, au pia kufanya siku yangu iwe bora, au kufanya likizo yangu iwe bora. Na wakati mwingine naweza kuenda na wenzangu kanisani tunaeza kuenda katika misheni tofauti ili tuweza kueneza injili ya mungu kwa watu ambao hawajui injili na pia ni kitu ambacho kinanifurahisha sana ninapofanya hivo.

Ninapo kuwa kazini, huwa nina majukumu mengi kama vile kufundisha wanafunzi. Kwa hivo, ili kuweza kueka muda kazini, ninapoenda kufunza darasani nna masaa arubaini. Huwa nahakikisha kuwa kabla niingie darasani, nimepitia kile ambacho ninachoenda kufunza. Ili ninapoenda kufunza wanafunzi wangu nachukua muda wa muda thelathini alafu wakati mwengine muda ambao umebaki ambao ni dakika kumi naweza kuuliza maswali wanafunzi wangu na wao kujibu na ambao hawajaelewa wanaeza kuuliza maswali.

Shirika langu ni la shule kwa sababu shirika langu limekita katika mandhari au katika maeneo ya shule. Kitu ambacho ninachopenda kuhusu shule ni kwa sababu ya wanafunzi. Wanafunzi ndio wanaofanya shirika hili liweze kuwa la manufaa sana na ambalo linaweza kufanya pia nchi iweze kuendelea. Kwa sababu bila wanafunzi labasi sisi walimu hatuna cha kufanya shuleni. Sawa kitu ambacho nachopenda kuhusu shirika hili ni wanafunzi ambao wako ndani na wanafunzi ambao wanaweza kulingana na malengo ya shirika letu ambalo ni ufanisi katika mtihani yao.

Asubuhi tayari, lazima nia mke ni anze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linangaza, je, ni chukue chai au kahawa, na dhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri, bada ya kuoga, nitavaa nguo gani, yule shati ya blue au nyekundu, nafikiri blue ni bora kwa leo Nina mkutano saa nne, lazima ni jiandae mapema Hebu niangalia maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu, siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nathani kama niondoke mapema dakika dhelathini, nitaepuka msangamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku Lazima nijifunze kustahimili.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nathani nusu tu. Nizifute zile sizitumii zinachukua na fasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa.